Utaratibu wangu wa kila asubuhi ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Sababu hunisaidia kuanzia, kuanza siku nikiwa na mpangilio mzuri. Utulivu wa akili na mwelekeo ulio wazi wa mambo ninayotaka kufanya. Ninaamini kuwa jinsi unavyoanza asubuhi yako inaathiri kubwa hata siku nzima. Ndiyo maana hujitahidi kuufwata utaratibu huu kwa nidhamu kadri inavyowezekana. Kwanza kabisa naamka asubuhi mapema mara nyingi kabla siku haijachangamka kabisa. Kuamka mapema kunipa muda wa ziada wa kuwa peke yangu bila kilele au usumbufu mwingine. Mara tu ninapoamka, huchukua dakika chache nikiwa kitandani kushukuru kwa siku mpya na kutulia kufikiria. Huu ni muda wa kujikumbusha kuwa siku mpya imeanza na nina fursa mpya ya kujifunza kufanya kazi na kuboresha maisha yangu Baada ya hapo, huenda moja kwa moja kujiandaa kwa kunawa uso, kupiga mswaki na kupanga kitanda. Ingawa vinaweza kuonekana kama mambo ya madogo. Vitendo hivi hunipa hisia ya mpangilio na kunifanya njisikie tayari kuanza siku. Kupanga kitanda kwa mfano, hunipa hisia ya nidhamu na mafanikio madogo ambayo hunipa motisha ya kuendelea na shughuli nyingine. Kisha huchukua muda mfupi kufanya mazoezi mepesi ya mwili haya yanaweza kuwa ni kuyaosha misuli, matembezi mafupi au mazoezi ya pumzi. Mazoezi hunisaidia kuamsha mwili, kuongeza mazunguko wa damu na kunipa nguvu ya kuanzia siku Wakati huo huo hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie kwenye nguvu na chanya Baada ya mazoezi, hutenga muda wa kutafakari au kusoma kitu kifupi chenye kunijenga kiakili. Hii inaweza kuwa ni kifungu cha kitabu ujumbe wa kutumia moyo au hata kupanga malengo ya siku hiyo. Kuandika orodha ya mambo muhimu ni, ya kufanya kunisaidia kuwa na mwelekeo na kuepuka kuchanganyikiwa baadaye. Ninapojua nini nilitaka kukamilisha Ninakuwa na umakini zaidi katika kila ninachofanya. Kifungua kinywa ni sehemu nyingine muimu ya utaratibu wangu wa asubuhi. Huwa kinajitahidi kula chakula chenye afya kama vile matunda, chai au kahawa na chakula kinachonipa nguvu ya kudumu. Kula kifunguakinywa kizuri hunisaidia kuwa na nguvu za kutosha na kuepuka uchovu mapema wakati wa mchana. Kabla sijaondoka au kuanza kazi zangu za siku, huchukua dakika chache kuangalia ratiba yangu nao majukumu yasiyo ya siku hiyo. Hii hunisaidia kupanga muda wangu, vizuri na kujua vipaumbele vyangu. Pia hunisaidia kujiandaa kisaikolojia kwa changamoto zozote zinazoweza kujitokeza. Kwa ujumla, utaratibu wangu wa kila asubuhi hunisaidia kuanza siku nikiwa mtulivu, nikiwa na nidhamu, na nikiwa na mtazamo chanya, ingawa wakati mwingine kuna mabadiliko kulingana hali ya, au majukumu. Msingi wa utaratibu huu hubaki ulele. Ninaamini kuwa kuanzia siku vizuri ni hatua muhimu kuelekea siku yenye mafanikio na kuridhika.

Ninapofurahia kuwa nyumbani, huwa nafanya mambo mbalimbali yanayopita, yanayonipa utulivu wa akili, furaha na nafsi ya kupumzika badala ya ushugli za kila siku. Nyumbani kwangu nina iyona kama mahali salama na paamani, ambapo ninaweza kuwa mimi mwenyewe bila shikinikizo lolote. Ndiyo maana muda, ninautumia nyumbani huwa na maana kubwa sana katika maisha yangu. Kwanzia kabisa ninapokuwa nyumbani kupenda kupumzika na kuupa mwili wangu muda wa kutulia Hii inaweza kuwa ni kukaa kimia kidogo kulala usingizi mfupi au hata kukukaa tu nikiskitiza mziki mtulivu Mziki unisaidia sana kubaduisha hali ya moyo na kunifanya nijesikie huru na mtulivu Wakati mwigine huuchagua kusikiliza mziki wa polepole na nyakati nyingine mziki wa kuchangamusha kulingana na hisiya zangu. Pili, ninapenda kusoma au kuangalia vipindi vina vio nivutia. Kusoma vitabu, magazeti au makala mbalimbali unisaidia kupanua mawazo na kunipa marifa mapya. Pia hupenda kuangalia filamu, tamthilia au vipindi vya elimu na burudani. Hiu unifanya nipumzike kiakili na kunisahaulisha kwa muda msongo wa mawazo ya inje. Mitatu, ninapofurahia kuwa nyumbani, hupenda pia kufanya shughulindogo za nyumbani. Hizi zineweza kuwa ni kupika chakula ninacho kipenda, kusafisha, au kupanga vitu. Kupika hunipa furaha ya kipeke. Hasa ninapojaribu mapishi mapya ya kuanda chakula kwa utulevu bila haraka. Harufu ya chakula nyumbani nahisia ya kufanya vitu kwa mikono yangu unifanya nijisikie kuridhika. Haina nyumbani napata nafasi ya kuwasiriana na watu ni nawajali Hii inaweza kuwa nikuzungumza na familia Kupiga simu rafiki au hata kuwasiliana kupitia mitandaoni ya kijami mazungumzo haya hunipa fursa ya kihisia na kunikumbusha kuwa sipo peke yangu kucheka kubadilisha na maazo au kusikiliza hadithi za wengine huongeza furaha yangu Ninapokuwa nyumbani Pia hutumia muda nyumbani kutafakari na kupanga mambo yangu huu ni wakatu wakujitathimini, kuangalia malengo yangu na wakufikiria hatuwa zinazofuwa takatika maisha yangu Wakati mwingine huandika mawazo yangu kupanga kupanga ratiba ya siku zijazo Utaratibu huu unisaidia kuwa na mwelekeo na kunifanya nijiskia nikiwa na uthibiti wa maisha yangu Kwa ujumla ninapofurahia kuwa nyumbani nafanya jambo ya nayonipa amani fura na uridhika wandani nyumbani kwangu si tu mahali pakulala mbali nisehemu ya kupumzika, kujenga na kujipanga katika mpya ya kuendelea na maisha ya kila siku.